Ndiyo, nimewahi kulima. Nimejifunza kulima kupitia shughuli za nyumbani na shuleni. Nikilima mazao kama mahindi na mboga. Uzoevu huu hunifundisha uvumilivu, nidhamu na thamani ya kufanya kazi kwa bidii. Kilimo hunipa furaha kubwa. Hasaa ninapoona mimea ikikuwa na kuvuna matunda ya juhudi zangu.

Kwa kawaida, usiku kabla ya kulala, nafanya mambo machache ya kunituliza hUwa napanga mawazo ya siku iliyopita, nikiangalia kama kuna jambo la muhimu la kesho Mara nyingine nasoma kidogo au kusikiliza mziki mtulivu Kisha naacha simu ili kupumzisha akili Hii hunisaidia kulala kwa utulivu na kuamka nikiwa na nguvu.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila imara kuepuka kushiriki taarifa binafsi ovyo na kukagua mipangilio ya faragha mara kwa mara Pia huwa makini na viungo au ujumbe usiojulikana na nahakikisha vifaa vyangu vinasasishwa hatua hizi hunisaidia kuwa salama au kutumia mtandao kwa ujasiri.

Ninaiona sera ya maadili na uadilifu kazini kuwa muhimu sana, sera hii huhakikisha wafanyi kazi wanaheshimiana, wanawajibika, na wanafanya kazi kwa haki na uwazi. Pia hulinda kampuni dhidi ya migogoro na hujenga imani usalama na mazingira mazuri ya kazi kwa kila mtu.

Kwa kawaida, natumia kati ya saa mbili hadi nne kila siku mtandaoni. Ninatumia muda huu kusoma habari, kujifunza mambo mapya, kutazama video na kuwasiliana na marafiki na familia. Hata hivyo, najitahidi kuthibiti muda wangu mtandaoni ili kubaki natija, kufanya kazi muhimu na kuwa na muda wakupumzika bila mtandao.

Msimu ninaoupenda zaidi ni majira ya chemichemi, huu Msimu hunikumbusha maisha mapya, maua kuota na hewa safi ya asubuhi, napenda kuona mandhari ya kijani na rangi za maua na ni wakati mzuri wa kutembea nje kupumzika na kufurahia asili Majira haya hunifanya nijisikie furaha, utulivu na motisha kuendelea na shughuli zangu.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, kutazama video za elimu na kujaribu moja kwa moja kile ninachojifunza. Pia napenda kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wazo na uzoefu wa wengine. Njia hii hunisaidia kuelewa vizuri, kukumbuka kwa urahisi, na kuwa na ujuzi wa vitendo. Nikijifunza hivyo nahisi msisimko motisha na furaha ya kupata maarifa mapya.

Nguvu zangu kazini ni bidii, nidhamu na uwezo wa kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia ni na nguvu ya kukabiliana na changamoto, kujifunza haraka na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Nguvu hizi hunisaidia kufanikisha kazi, kutoa matokeo bora na kujenga imani kazini. Nikifikiria nguvu zangu ninahisi kujiamini, motisha na kuridhika na michango yangu.

Ninaposhughulikia makosa kazini nayaangalia kwa utulivu kwanza ili kuelewa kilichotokea. Kisha najaribu kurekebisha tatizo na kujifunza kutokana na kosa hilo ili lisijirudie. Pia huwa makini kushirikisha wenzangu pale inapo hitajika. Njia hii hunisaidia kudumisha ubora wa kazi, kujenga uaminifu na kuimarisha ujuzi wangu.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na umakini zaidi Inaniwezesha kupanga muda wangu vizuri na kuongeza uzalishaji Hata hivyo na hakikisha ninafuata ratiba na malengo ili kazi iendelee kwa ubora kufanya kazi nyumbani hunifanya ni hisi uhuru, uwiano, wamaisha na kazi na motisha zaidi.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu hunipa furaha na utulivu, uzuri na rangi zao unifanya nijisikie furaha na amani ya moyo. Pia hunikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wa kuangalia mambo madogo maishani. Napenda kuyaona kwenye bustani, nyumba na sehemu za kawaida za kutembea na kila nikiona maua nahisi msisi mko na furaha ya kipekee.

Uzoefu wa kushangaza niliopata ni kutembelea mji mwingine wa mbali nikiwa mdogo, nilifurahia kuona mandhari mpya, watu tofauti na mila mbali mbali. Uzoefu huu ulikuwa wa kushangaza kwa sababu ulinifundisha mambo mapya, kunifanya nijisikie huru na kunipa kumbukumbu za furaha. Nikifikiria Tukio hili nahisi msisimko shukrani na motisha za kugundua zaidi.

Mfanya biashara bora ninayemjua ni Elon Musk namjua kwasababu anaubunifu mkubwa, anauwezo ya kipekee na hufanya mambo makubwa katika teknolojia na biashara na kumbuka jambo la ajabu alilofanya ni kuanzisha Tesla na SpaceX huku akibadilisha sekta ya magari na Anga Nimejifunza kutoka kwake uvumilivu, ubunifu na kutokata tamaa licha ya changamoto ninahisi heshima na msukumo kwa jinsi anavyofanya biashara kwa usahihi, uthubutu na kuleta mabadiliko makubwa duniani.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha kuwa mtaalamu anayeaminika na mwenye mchango mkubwa. Lengo langu ni kuendelea kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa ubora wa juu. Pia ningependa kupata nafasi ya kuongoza au kusaidia wengine kukua kikazi. Mwishowe, nataka kazi yangu iwe na maana, ilete maendeleo binafsi na ichangie vyema kwa jamii.

Mara nyingi napenda kusikiliza mziki wa pop na kidogo reggae, mziki huu unisaidia kupumzika, kufurahia muda wangu wa bure na kuongeza motisha Napenda pia kusikiliza nyimbo za wasanii nina wapenda, ambazo zina ujumbe mzuri na ladha nzuri nikisikiliza mziki huu nahisi furaha, utulivu na msisimko wa moyo.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa mbunifu na kujifunza ladha mpya kupika hunisaidia kupumzika na kufurahia chakula chenye afya. Napenda kujaribu mapishi rahisi lakini matamu, hasa nyumbani Ninapmmaliza kupika na chakula kikaiva vizuri, huwa nahisi furaha na kuridhika sana.

Ili kulinda mazingira, napenda kupunguza taka, kutumia tena baadhi ya vitu na kupanda miti kadri niwezavyo hatua hizi hunisaidia kulinda mazingira kuhifadhi raslimali na kuhakikisha mustakabali mzuri kwa vizazi vijavyo Nikifikiria hili, na hisi uhusiano na asili, utulivu, na motisha kuchangia vyema.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati napanga ratiba ya kazi zangu nikipanga kipaombele cha majukumu muhimu na kuepuka vishawishi vivyoweweza kunichelewesha pia huwa makini kutumia zana na teknolojia zinazo rahisisha kazi njia hizi hunisaidia kufanikisha kazi kwa ubora kupunguza msongwa wa mawazo na kuwa na nidhamu kazini.

Ninawasiliana na wafanyikanzi wenzangu kwa ufasaha, heshima na uwazi Napenda kusikiliza mawazo yao, kushirikiana kwenye kazi za pamoja na kutoa maoni kwa heshima Pia natumia mitandao ya kijamii, simu na mikutano ya uso kwa uso kuhakikisha mawasiliano ni mazuri njia hii unisaidia kujenga uhusiano mzuri, kufanya kazi kwa ufanisi na kudumisha mshikamano kazini.

Ninapo kuwa nikisubiri kwenye mstari, mara nyingi na hisi kuwa subira kidogo na kuchoka hAsa kama mstari ni mrefu Hata hivyo, napenda kutumia muda huo kuchunguza vitu, kusoma kidogo au kuzungumza kwa heshima na wengine kufanya hivyo kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya muda upite kwa haraka.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama kifaransa au kihispani. Ujuzi huu unanikwamua kwa sababu utanisaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbalimbali, kupata maarifa mapya na kufungua fursa za kazi na kielimu. Ningependa kujifunza kwa kutumia program, kusoma vitu na kuzungumza na watu wanaoongea lugha hizo.

Ninapopokea tatmini za kazi najisikia kwa makini na uvumilivu Napenda kusoma maoni kwa uangalivu kuelewa nguvu na maeneo yanayohitaji kuboreshwa na kutumia taarifa hizo kuboresha utendaji wangu Hata kama baadhi ya maoni ni changamoto huangalia kama fursa ya kujifunza na kukua kielimu na kiutendaji.

Jioni napenda kula chakula kitamu na chenye afya kama wali, mboga na nyama au samaki Napenda pia kula chakula kilichoandaliwa nyumbani, ambacho hutoa lishe bora na furaha ya pamoja na familia Chakula hiki hunisaidia kupumzika, kupata nguvu na kuanza usiku kwa utulivu Nikikula chakula hiki jioni nahisi kuridhika, furaha na nishati ya kutosha kwa mapumziko ya usiku.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba, kuweka kipaumbele kwa kazi muhimu na kuepuka vishawishi vinavyoweza kunichelewesha. Pia natumia zamu za muda na zana za teknolojia ili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Njia hii hunisaidia kufanikisha majukumu kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza uzalishaji.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ya utulivu na ushirikiano wa wakazi wake. Watu wanaishi kwa amani, wanasalimiana na wako tayari kusaidiana inapoitajika Pia kuna huduma muhimu karibu kama maduka na barabara nzuri Jambo linalo rahishisha maisha ya kila siku mazingira ni salama na safi, yanayo nifanya nijisikie huru na nyumbani kabisa.